Ninapenda sana sana mikutano ambayo huwa na malengo wazi, mikutano ambayo yana mipangilio mizuri, na pia mikutano ambayo watu huheshimiana. Ninapendeza iwe pia na mijadiliano ya wazi, pia watu waweze kushirikiana, na pia maamuzi yanayotekelezeka baada ya maneno mengi bila hatuwa yoyote.

Mimi napenda sana nyama iliyochomwa, nyama ambayo pia ina pilipili, nyama ambayo pia wameweza kutengeneza kachumbari, ambayo iliyona chumvi iliyokolea. Napenda sana kula nyama pia na sima ama ugali, napenda sana kula nyama ili iweze kuniboresha afya yangu na pia kunifanya misuli ikue.

Ndio napenda kuoga maji moto kwa sababu inanipa utulivu wa mwili na wa akili hunisaidia kupunguza uchovu, kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie niwe safi mwenye nguvu tayari kukabiliana na shughuli za kila siku bila mkazo wowote kabisa mwilini maji moto husaidia sana katika kutuliza akili, husaidia sana katika kutuliza mwili na ni heri kuogelea maji moto.

Mara nyingi nacheza na marafiki wa karibu au watu ninaofamiana na wao vizuri. Huwa ni wakati wa michezo, mazoezi au burudani rahisi. Ambapo tunacheka, tunashindana kwa michezo tofauti na kujenga uhusiano mzuri. Unaotusaidia kupunguza mawazo, unaotusaidia kufurahia, unaotusaidia tuweze kupendana katika maisha ya kila siku.

Ninajifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kuuliza maswali hasa wale ambao wako katika sanaa na taaluma tafauti, nafanya pia mazoezi kwa vitendo, pia natumia mtandao, video za kielimu, kujifunza kutokana pia na makosa yangu mwenyewe ili kuboresha uelewa wangu, ujuzi na uzoefu wangu kila siku katika maisha.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kwa sababu ni haraka, ni rahisi pia kuhariri na pia husaidia kuhifadhi kazi vizuri. Hata hivyo kuandika kwa mkono pia inanisaidia katika kufikiria kwa kina na pia inasaidia pale ambapo sina kompyuta na pia inanisaidia pia kuweza kukumbuka vizuri na pia kuzingatia mawazo bila usumbufu mwingi wa kila siku.

Ndiyo, natoa sadaka pale ambapo inawezekana. Kwa sababu ninamini kusaidia wengine ni muhimu. Sadaka husaidia wanaohitaji, pia husaidia katika kujenga mshikamano wa kijamii na hunipa amani ya moyo. Silazima iwe pesa pekee, inaweza kuwa msaada, muda au maarifa pia katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baisikeli kwa sababu hunisaidia katika kufanya mazoezi, kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni njia rahisi ya usafiri, kuokoa gharama, kuimarisha afya ya mwili na kunipa furaha ninapokuwa nje nikiendesha baisikeli kila siku.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kupanga ratiba, kugawa kazi hatua kwa hatua na kipaombele cha dharura. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na kunipa pia utulivu wa akili. Pia mimi hujaribu kuepuka kuchelewa, kuzingatia malengo na kutumia kila dakika vizuri katika maisha ya kila siku.

Ninapenda sana kumfuga kuku kwa sababu ni rahisi kumtunza, anatoa mayai yenye lishe bora na pia anaongeza kipato kidogo pale tunapoweza kuuza huyu kuku ama mayai yake. Pia ni burudani kuona wanakuwa wakiwa vifaranga, kuona wakicheza na kuhimidi hali za kila siku. Kufuga wanyama wadogo kama kuku hunisaidia kujifunza uwajibikaji, nidhamu na umakini katika shuguli za kila siku.

Ninapenda zaidi kuchora na kupaka rangi kwa sababu inanisaidia kuonyesha ubunifu kupumzika na kuonyesha hisia, inanifanya nijisikie mtulivu, nikipata furaha ya kibinafsi na kuendeleza fikra zangu, kupaka rangi pia kunanisaidia kuzingatia undani wa kazi kuimarisha mshikamano wa mikono na macho na kutoa burudani yenye faida.

Chumba changu cha kulala huwa safi, hupangwa vizuri na kina mwanga wa kutosha. Kina kitanda chenye starehe, dawati la nazi na rafu za vitabu. Kuna mapambo kidogo kama ya mapicha na mimea na pia wa mlima yanatoa pia hisia za utulivu. Ni mahali pa kupumzika, kuzingatia na kupanga siku yangu ambapo nafikia amani ya akili na mwili kwa maisha.

Shughulizangu za wikendi huanza kwa kupumzika na kulala vizuri asubuhi, baada yake wanafanya mazoezi au calisthenics, kucheza mchezo au kuendesha baiskeli, na pia nashugulikia miradiyangu ya kifedha kidogo. Mimi hujifunza mambo mapyav, mimi huangalia video za elimu wa burudani, na pia natumia muda pamoja na familia au marafiki, nikipata furaha na kupunguza mawazo ya kila siku.

Mimi hufanya mazoezi kutegemea hali ya siku ilivyo wakati ambayo siku yangu ina kazi nyingi, mimi nafanya mazoezi jioni Wakati ambayo siku yangu ni kama wikendi na sina mambo mengi ya kufanya naweza anza asubui. Kwa vile ninapofanya mazoezi mimi huchoka, mimi huchoka kimwili na pia kidogo kiakili na inaeza pia kuni affect katika kazi yangu ambayo nafanya.

Ndio, napenda mvua sana, mvua inapokuja natulia sana, pia naweza pia kulala vizuri kwa unono. Wakati pia mvua inaponyesha, unapata ya kuwa tunaweza kupanda mimea, tunaweza kupalilia shamba zetu vizuri, na pia inatusaidia katika uchumi kwa vile chakula huenda ikawa nafuu wakati mvua iko kwa wingi.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nikiwa na familia kwenye shamba, tulikuwa tunacheza michezo ya nje, tulicheka sana, tuliruka, tuliogelea kwenye mito madogo, na pia tulikula vyakula tulivyopika kwa pamoja. Nilijisikia furaha, mwenye upendo na mwenye mshikamano wa familia. Kumbukumbu kama hili ilinifundisha kushirikiana, kuhimili changamoto ndogo na kudhamini wakati pamoja.

Kipau mbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa ujumbe unafikishwa kwa wazi kwa wakati na pia kwa heshima inahusisha kusikiliza kwa makini, kueleza mawazo bila utata na pia kutoa maelezo ya naweweza kutekelezeka Pia ni muhimu kuzingatia mawasiliano ya kimwili, kutumia lugha inayofaa na kujenga mahusiano mazuri ili kazi ifanyike kwa ufanisi katika mazingira ya ofisi au kikundi cha kazi.

Kuanza mradi mpya wa kazi, inaanza kwa kukutambua malengo makuu, kuchunguza mahitaji, na pia kupanga hatua za utekelezaji, kisha kuunda bajeti, rasili mali na ratiba ya kazi, ni muhimu pia kuzingatia, hatari zinazoweza kutokea, kugawa majukumu kwa timu, na kuweka vigezo vya kupima na mafanikio. Baada ya maandalizi haya, mradi unaanza rasmi huku ukifuatiliwa, kuboreshwa na kuhakikisha kila hatua inafanikisha malengo ya kila siku.

Nikiwa mtoto nilipenda sana kucheza, hhh nilipenda sana kucheza na kila mtu na nilipenda sana kufurahi wakati wa mchezo, mchezo ulikuwa kipaombele sana katika maisha yangu, mmhhch si kupenda masomo sana, nilipenda tu michezo aina mbali mbali, sio soka, siyo mchezo kujificha, si mchezo wa kukimbizana Nilikuwa kila mara tu nina shugulika katika michezo Sikuendesha pia baiskeli. Hh na ilinifurahisha sana na ilinifanya niwe mwenye ahh imara maalum.

Ndiyo, napenda kupanda milima, napenda kupanda milima kwa vile inahimiza ushirikiano na wenzangu na pia ninapopanda mlima, mwili uchangamka, damu, hutembea pia kwa kasi, napotembea vizuri afya pia huboreka badae kwa vile misuli pia hukua, pia unapata ya kuwa ujinzi ya kupumua, pia inaongezeka.

Ninajenga mawasiliano na wafanyikazi wengine kwa kuwasikiliza kwa makini, kuzungumza kwa heshima na pia kushirikiana kwa wazi. Pia mimi hujaribu kuelewa mitazamo yao, kutoa msaada ninapo weza na pia kushirikisha taarifa muhimu kwa wakati. Mimi hujenga waminifu, kushirikiana katika kutatua changamoto na kuthamini mawazo ya kila mmoja ili inisaidia katika kuboresha ushirikiano na kufanya mazingira ya kazi yawe bora.

Ninangoja barua pepe mara tatu hadi nne kwa siku kulingana na umuhimu wa kazi na mawasiliano. Asubui ufanyiwa ukaguzi wa barua pepe muhimu katikati ya siku naangalia majibu mapya na mwishoni nahitimisha mawasiliano yote. Hii hunisaidia katika kuhakikisha kuwa sipotezi taarifa muhimu pia nafatilia majukumu vizuri na kuboresha utendaji kazi.

Ninavyo lea nywele zangu ni jambo ambalo nafanya kwa uangalifu ili kudumisha afya na muonekano mzuri. Kwanza mimi huiweka maji safi au shampu nyepesi. Kisha mimi huiosha kwa upole kuondoa uchafu na mafuta. Baada ya hapo mimi huweka conditioner au mafuta ya asili ili kulainisha nywele. Kisha mimi huweka taratibu ili zisifumuke.

Napenda kununua vitu sana sokoni na pia katika maduka ya karibu Kwa sababu bei huwa nafuu na ninaweza kuchagua mwenyewe Pia mimi hununua mtandaoni, bidhaa maalum, nikilinganisha bei, ubora na urahisi wa usafirishaji kwa matumizi yangu ya kila siku bila usumbufu wowote ambao unaeza kuwa mkubwa.

Mimi nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuweka mawasiliano wazi, kushirikisha kila aliye katika timu hiyo au mwanachama, na pia kusikiliza mawazo yao kwa heshima, pia mimi hugawa majukumu kwa uwiyano, kutoa motisha, kushirikiana katika kutatua changamoto, na pia tunaweza kusherehekea mafanikio ya pamoja, ambako kuna saidia sana katika kuimarisha mshikamano wa timu.

Mazoezi yangu ya kila siku huanza kwanza kuipa mwili joto kidogo, naweza kutembea, naweza pia kufanya stretching kidogo ili kujinyoosha, pia naweza kufanya naanza kufanya mazoezi ya calisthenics ambayo inashirikisha nguvu sana za misuli, mskumo au pia urambazaji wa mwili. Baada ya hapo mimi nafanya mazoezi ya nyongeza kama push up, pull up, squat Mwisho mimi nafanya kupooza mwili ili kufanya mwili ipumzike na damu kutembea inavofaa.